Mazoezi ni kitu muhimu katika mwili. Mara kwa mara, mimi hufanya mazoezi mara mbili kwa siku. Na napenda kutembea sana sana na kukimbia. Wakati napoamuka asubuhi, nikienda mjini, huwa natembea hadi mjini. Na hiyo inasaidia mwili yangu kuwa na afya.

Ujuzi ni muhimu sana kujifunza, na ujuzi ambao mimi ningependa sana kupata ni ujuzi wa kutumia AI. Ujuzi huu wa AI ni muhimu kwangu kwa sababu ni mambo ya kisasa na ni mambo ambayo yanatumika duniani mzima. Nimejaribu kujifunza ujuzi huu na naendelea kwa mwendo mzuri, mwendo sambamba. Najifunza katika mtandao ambapo kuna site tofauti ambazo zinafundisha ujuzi huu. Na wakati mzuri wa kuanza kujifunza ujuzi huu ni wakati wa sasa. Si baadaye na si kesho. Bali ni wakati huu.

Nikiangalia mimi napenda kahawa zaidi kuliko chai. Kahawa kinaandaliwa ni raisi sana. Unachukua maji, unaeka kahawa yako ndani, unachemsha, ikiiva, uneka kwa kikombe, unanyo. Sana sana mimi hupenda kuongezea vitu kama tangawizi au sukari pia naongeza na inafanya iyo kahawa inakua kizuri. Napenda sana kunywa kahawa sana sana nikielekea kazini ama nikiwa na marafiki na jioni pia. Kitu kingine ni kwamba nikikosa kahawa mara mingi huwa hiyo siku inakuwa ni siku ambayo ina uchovu na pia kuzingatia maneno katika kazini huwa ngumu kwa hivyo kahawa ni muhimu sana katika maisha yangu.

Mchezo ambayo napenda kutazama ni mpira, futboli. Naipenda mchezo huu kwa sababu niwaa kufrahisha. Nakumbuka wakati moja timu yangu ambao hua napenda Manchester United wali. Walishinda kwa kishindo kikubwa aah dhidi ya Arsenali. Wali wachapa mabao nane kwa mbili. Aah. Napenda kutazama mchezo nyumbani ama sa zingine na marafiki eeh tukienda kusherekea aah. Nahisi furaha mingi sana wakati naona hii mchezo na hio furaha ndo mzuri kwa binadamu na pia kwa eh kusaidia pia kiafya.

Mziki ambao mimi hupenda ni reggae mara kwa mara. Mziki huo naupenda sana. Mwimbaji mmoja ambao mimi hupenda kumskiliza sana ni Lucky Dube. Hua anaimba wimbo mzuri za ki raggae mzuri sana. Napenda kusikiliza mziki hizi wakati napoelekea kulala ama wakati sina kazi za kufanya. Nikisikia mziki huu huwa nafurahi nakuwa na furaha na ndio huu nafurahia sana.